Ndio, mimi hupenda kuvaa saa sana kwa sababu saa huwa inaeza kunipatia kuona ni masaa gani na bado naeza kujitime vizuri katika masaa na pia kwa kuwa na saa inaniletea urembo, yani nikama maridadi kwa mwili wangu, so napenda kuvaa saa sana.

Mimi hupenda kula wali kwa sababu wali inaweza kuniongeza nguvu usiku. Na pia wali iko na, yaani huwa najua kuwa ukila chakula ambacho ni heavy usiku, yaani uwa siwezi kula la vizuri. Lakini wali ni chakula ambacho ni chepesi ambacho nikikula sitaweza kubloat tumbo usiku. Sasa ni chakula ambacho, ni cha muhimu ambacho napenda kila, kila, kila usiku kabla nilale.

Kabla ya kulala, mimi hupenda kusoma sana kwa sababu kusoma inaweza kuongeza misuli akili yangu na pia ina manufaa mengi sana kabla nilale na pia huwa nasoma kwa sababu inaniongeza maarifa na pia inanisaidia nisiweze kuwa na ile katika ile harakati ya last minute nikifanya mtiani. Kwa sababu pia mimi ni mwanafunzi na nafaa kusoma kwa ajili ya mitihani yangu.

Mimi hutumia simu kwa muda 20 ama muda 15 kwa siku. Kwa sababu nikiamuka asubuhi, lazima niingie ndani ya simu na programu, programu nayopenda sana katika simu. Either nieza kuingia katika TikTok ama Labda, niweze kutumia simu katika masomo yangu. Na simu yangu ya kwanza ni hii Android ambayo ninayotumia ambayo ni Redmi 15, 15C. Na pia natumia simu katika maisha yangu kwa sababu inanisaidia sana pia katika masomo yangu. Naweza kumanipulate pia AI inaeza kunisaidia katika masomo yangu kwa kuitumia notes naiambia isimplify pia. So inanisaidia sana na muda mbao ninao zima simu, huwa nazima simu saa nne ama wakati ambapo naenda kulala.

Mimi hutoa sadaka na pia natoa michango kanisani. Sadaka huwa napenda kutoa kila siku kwa sababu kila sabato yaani kila sabato ambayo naenda kanisani huwa natoa sadaka kwa sababu inani yaani napenda ile kutoa shukran kwa mungu. Na pia michango, kunapokuwa na shida kama matanga, kunapokuwa na rafiki ambaye ni mgonjwa, huwa natoa michango aina tofauti tofauti ili kuwasaidia, na pia kwa sababu pia mimi siku moja nitakuja kuhitaji, huo msaada.

Habari mingi huwa napata kwenye mitandao, mitandao kama TikTok, naeza pata YouTube, neza pata WhatsApp, Facebook, katika mitandao wala ama Instagram, hapo ndipo napata habari, habari nyingi. Pia kwa marafiki wenzangu ni kienda darasani, maybe mwalimu amezungumzia habari fulani ambayo inendelea inchi yetu. Yani napata katika mostly katika kwa marafiki zangu na pia kwenye mitandao.

Mimi huwa sipendi mvua wakati mwingi, lakini mvua huwa naipenda inalinga na huwa naeza furahia mvua wakati ambao nikuwa na marafiki zangu. Na kwa sababu ambao sipendi mvua ni kwa sababu ya baridi na bado inaniletea magonjwa ya aina tofauti tofauti. Sasa siku ambayo naeza kuikumbuka ambayo nilipenda mvua ni wakati ambao nilikua mtoto, tulikua tunacheza na marafiki zangu kwa mvua. Hiyo ni siku ya mbayo ilinifurahisha sana Lakini baada ya kufarahia Kulikua na matatizo baadaye kwa sababu niliweza kuwa mgonjwa hiyo ilikuwa huzuni bado Lakini bado ni siku yakukumbuka na mbili ilikua ya kufana kwa sababu nilicheza na marafiki zangu na bado inapo mvua inaponyesha inabadisha sana mipango yangu ya kazi Labda nimepanga kuenda mahali Huwa kazi najipota sina mwavuli wala sina viatu ambavyo vinaweza kunisetiri katika kwa kwa mvua anapata kitu ambayo inaeza fanya ni kukatisha hizo mipango zangu saa ina ina ina nirudisha nyumba nyuma katika mipango zangu Naposikia sauti ya mvua Huwa nasikia like huwa huwa naipenda sana hiyo sauti ya mvua wakati ya ambapo ninapo lala Lakini mchana huwa sipendilei kabisa kusikia hiyo sauti ya mvua.

Ndio, napenda asali sana. Asali ni tamu sana alafu. Inamanufaa mingi sana katika kwa mwili wangu. Ina manufaa ya kiafya. Mengi sana ambayo siwezi ya adi hesabu. Hio ndio sababu napenda sana asali. Asali ni ya manufaa sana kwa mwili na nisadia kwa homa, pia shida ya tumbo. Inasaidia sana.

Nengependa kumambia kuwa kazi si ya mchezo, anafaa kuwa na ile hamu na pia anafaa kuwa na mtu ambaye akona bidikazini. Pasipo, hizo vitu tatu, bidii, kuwa na hamu, na pia kuwa na hile discipline au kuwa na nidhamu katika kazi, akuna mahali ambapo ataenda. Sasa pia asiwe focus, yani matarajio yake ya siwe kupata hela peke yake, bali yawezekuwa pia kusaidia watu wengine katika iyo kazi.

Nakubuka wakati ambao nilieda sherehe na mzazi. Mzazi ka nilikuwa nimefurahia sana. Hiyo siku ilikuwa sherehe yangu ya kwanza kutembea na mzazi. Saa hiyo siku mzazi alinipeleka sherehe. Kwa hiyo sherehe kulikuwa na furaha, kulikuwa na mapenzi, tele tele. Kulikuwa sawa sana. Sasa hiyo huo wakati nilikuwa nimefurahi sana. Na sidawai sahau hiyo siku katika maisha yangu.

Mimi hupenda kununua vitu kwenye soko, napenda kununua vitu kule soko ambayo inaitwa gikomba. Kwa sababu vitu kule ni cheap, yaani ni bei ya chini sana. Alafu sitatumia huwa napenda kwa sababu situmii hela mingi, kwa sababu bei ni ya chini. Alafu vitu zao ni zile ambazo ziko freshi, freshi mzuri mzuri ambazo hazina uchachu, ziko tu sawa. Vitu kama vyakula, vitu kama nguo, pia ninaeza kununua kwenye supermarketi, naeza kununua mahali pengi kama dukani, ndio, inategemea kitu ambacho nataka. Kwa nguo nitanunua kule gikomba ama sokoni, na tena kwa chakula nitanunua kwenda huko kule supermarketi na ama kwenye lile duka kubwa.

Mnyama ambaye ningependa kufuga ni kama mbwa na si mbwa wa kawaida bali ni ule mbwa ambaye ana manyoya mengi ambaye tunamuita kwa lugha yetu chiwawa Huyu chiwawa akona manyoya mengi na ni wa rangi nyeupe Alafu huwa ana tabia nzuri sana mienendo yake iko ile ya kuvutia. Ni mnyama ambaye anaskiza na ni mtiifu sana. Nampenda kwa sababu ya utiifu wake na sababu ambayo ngepe, huwa naeka wanyama pori kwa sababu hawa wanyama wana usikifu mzuri na pia wanachekesha kama sasa huyo mnyama ambaye nataka kueka mbwa, ana ucheshi sana. Atakuwa rafiki wangu sana wakaribu.